Ndio, mimi hupenda sana kufanya kazi nyumbani. Kazi ninayoipenda kufanya ni kuosha vyombo, kuosha nguo, na pia kusaidia mama katika mapishi. Kupika ni jambo ambalo napenda sana, na pia naeza kusema kuwa ni aina ya sanaa ambayo nikonayo. Huwa nafurahishwa sana katika mapishi, na pia katika kusaidia mama nyumbani.

Jukumu ninalopenda zaidi mle kazini, ni jukumu la kuwafundisha watoto, ni jukumu la kuwafundisha watoto na pia kuwa kiongozi, yani mtu ambaye anaongoza na pia kupeana mawaidha, mtu ambaye anapeana njia ambayo vitu vinafaa kufanyika.

Huu navyolea nywele zangu kila wakati au mara mbili kwa mwezi Kwa sababu hua nakikisha kuwa huwa nakikisha kuwa vitu zimekua nywele zangu zimekua safi na ambazo aziwezi leta magonjwa tofauti tofauti na pia aziezi leta wanyama katika kichwa changu.

Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha kwa kwenda hotelini, ili niweze kuchukua maybe kama ni chakula ambacho kinachonifurahisha, ama chakula ambacho nachokipenda. Wakati mwingi, mimi huenda hotelini, ili kuenda kukula chakula ambacho napenda, ambacho ni pilau, kwa nyama, ambacho kiko na nyama ndani.

Hali ya hewa wakati huu ninapoongea hapa kwetu kuna jua na jua hili limeleta joto jingi katika nyumba kwa hivyo nahisi joto kali alafu nahisi pia kuenda kuoga maji ambao ni baridi sana maji ya barafu. Na hii hali ya hewa huwa inanipa wasiwasi sana kwa sababu ikona joto jingi sana ambayo si mzuri pia kwa wakati mwingine.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati ambapo nilipokuwa nimemaliza mtiani wangu wa kidato cha nne hapo niliweza kumaliza kwa nguvu yani niliweza kupita a nikawa na alama ya juu zaidi ambayo iliweza kuwafraisha wazazi wangu mzazi wangu hasa mama alikuja nyumbani akiwa amefurai sana na niliweza kupokea hongera kutoka kwa watu wengi na pia mama aliweza kuninuulia zawadi ambayo niliweza kushukuru sana.

Wakati wa jua kali, mimi huonelea ni vyema kuoga mara mbili kwa siku au mara tatu kwa sababu kuna joto jingi ambayo inaweza kuleta harufu mbaya kwenye mwili. Kwa hivyo, wakati wa jua huwa naoga mara tatu kwa siku na pia katika huu wakati wa jua ndio siku ya kuvuna na pia huwa naenda shambani kuvuna mazao ya aina tofouti tofauti ya mimea.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huketi chini nikiwa peke yangu au wakati mwingine nikiwa na marafiki zangu, tukipiga ngumzo na pia kujuliana hali na pia kujuliana jinsi ambavyo mtu anavyo endelea katika maisha yake na tunaweza kusaidia na hivo kwa kukaa na marafiki na kujadiliana jinsi maisha inatupeleka na pia katika kujadiliana pia tunaweza kuongea vitu za muhimu kama vile tunaweza kupeana moyo kuhusu kazi.

Ndiyo, mimi hupenda hesabu sana, hesabu ni somo ambalo huwa linatumika sana katika maisha ya mwanadamu, linatumika kila mahali, hakuna mtu ambaye anaweza kuepuka hesabu. Kwa hivyo, mimi hupenda hesabu sana, kwa sababu inatumika kwa nyanja mbalimbali, na pia katika kila, katika kila, katika kila leseni, lazima kuwe na hesabu. Na pia napenda hesabu kwa sababu inaweza kupanua akili yangu na pia hesabu huwa ni rahisi sana.

Kwa kuwa mimi si mwanamke, mimi si mwanaume, yani ningetaka au ningependa kuona mwanaume ambaye hana ndevu nyingi, yani napendelea mtu ambaye amenyoa nywele ama amenyoa ndevu zake kwa sababu ndevu ni chanzo cha uchafu. Yani ukikaa na ndevu katika hadi ukiwa na joto, hizo ndevu huwa zinaingia uchafu, uchafu wa joto, Alafu unaweza kupata mwanaume ananuka vibaya Kwa hivyo napendelea mwanaume akiwa amenyoa ndevu.

Ndiyo mara mingi mimi utumia simu katika kunumua vitu tofauti tofauti kwa sababu katika simu ni raisi sana kutuma hela na pia katika kuifathi hela ahua ni nzuri sana katika kutumia simu Kwa sababu simu ukiona hela katika simu unaweza kusitumia vizuri bila shida yoyote.